Kipaumbele kazini huwa tunatumia barua pepe. Barua pepe ambazo tunaandika kutoka kwa bosi hadi kuja kutufikia sisi. Barua pepe zinazotoa maelekezo nini kifanyike na shughuli gani ifanyike na kwa kuzingatia muda itakayofanyika.

Ndiyo, huwa ninatumia teknolojia ya sauti. Huwa ninatumia teknolojia ya sauti kuwasha taa za ndani ya nyumba. Ni teknolojia ambayo imenirahisishia. Ni teknolojia nzuri na ambayo inaokoa muda kila wakati ninapoweza kuitumia.

Hua ninajilinda kutokana na vitisho vya mtandaoni kwa kuweka nywila ambazo ni ngumu na wanaonitishia hawawezi kufanikiwa kuingilia mifumo yangu. Hua ninatumia hivyo ili kujilinda thidi ya maharamia wa kimtandao.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa kutumia mitandao ya kijamii. Hii ni njia rahisi ambayo ninaweza kuitumia kufikisha ujumbe ama salamu kwa ndugu, jamaa na marafiki kwa urahisi zaidi na pia ni njia salama na nzuri.

Mafanikio binafsi ninayoyathamini kazini ni utendajikazi ulio mahiri wa kufanya kazi zinazo kunihusisha kwa wakati na kuziwasilisha bila kuchelewa na kwa muda maalumu ulioekwa.

Ninaweka neno siri kwa kuchanganya namba na herufi ili kuongeza siri ya maneno haya ili wanao weza kufanikisha kutaka kuingia kwenye mifumo yangu washindwe kabisa.

Huwa ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kukusanya washirika wote wa timu yangu na kuenda sehemu ambayo tunaweza kupata kinywaji na vyakula tofauti tofauti huku tukifurahia na kucheza muziki wa taratibu tukifurahia ushindi.